Mafunzo ninaopenda kupata kazini ni mafunzo kama jinsi ya kutumia pesa wakati umeshalipwa mwisho wa mwezi na pia jinsi ya jinsi ya kufanya kazi yako vizuri sana ndiyo upandishwe cheo pia so haya mambo mawili ndiyo mawaidha ama mafunzo ninaopenda kupata kazini.

Ndiyo napendaga kucheza ngoma sana. Muda mwingi wakati nakuaga peke yangu ama wakati sinaga kitu kazi ya kufanya. Wakati ambao nimemaliza kila kitu nilichokuwa nakifanya. Napendaga sana kucheza ngoma. Huo wakati huwaga nacheza ngoma kwa sababu ngoma huaga inaweka akili inatulia, inatoa stress nyingi kwa kichwa. Ndiyo maana napendaga kucheza ngoma.

Kazi ya dharura huwanga na shughulika nayo kivipi? Wakati kazi wakati ninayo kazi ya dharura huanga kwanza nakaa chini najaribu kuangalia ni maeneo gani nafaa kuanza nayo kwanza kabla niende kwa maeneo mengine ambayo maybe yanatatiza ambayo yanaweza kunieka nikae sana unaanza na zenye ni rahisi alafu unamaliza na zenye ni ngumu. Hivo ndo huanga nafanyanga iwapo nina kazi ya dharura.

Ndio ninapendanga hadithi za ajabu sana. Mda mwingi wakati sina shuguli nyingi za kazi. Nikishamaliza vitu vyangu vyote huaga naenda nakaa chini. Halafu naanza kuangalia hadithi tofauti tofauti. Na kati ya hadithi nizipendazo moja wapo ni hadithi zinazo zinazokuwa na kiajabu wa fulani hasa hadithi za kiajabu huaga na zipendaga sana.

Wakati wa mchana ndiyo wakati ambao nafanyanga kazi vizuri zaidi kwa sababu unajua ukiwa mchana unafanya kazi na unaona kila kitu na unaona chochote unachokifanya. Asa mda mwingi ukifanya kazi mchana kazi hiyo huwaza huanga ina inafanyika kwa utaratibu na kwa umakini kuliko kuwa unafanya kazi usiku.

Filamu ninayoipenda zaidi inaitwaga the pursuit of happiness. Naipendaga kwa sababu ina ujumbe mzito wa uvimilivu na matumaini. Hata mambo yanapokuwa magumu sana. Inasimulia hadithi ya mtu anaepitia machangamoto nyingi za maisha umasikini kazi na malezi ya mtoto. Lakini bado anaendelea kupambana na kujiamini hiyo ndo filamu bora ninayoipendaga zaidi.

Kitu ninayo kifanyanga ili kujitunza ni kuepuka na marafiki wabaya wanaoweza kuniingiza katika tatizo marafiki wabaya huanga hawafikiriangi wanachokifanya kama ni kizuri ama ni kibaya. Kujiepuka na marafiki wabaya inasaidia sana kwa sababu hii itakutoa katika shida na kukueka ujitunze vizuri bila changamoto yoyote ile.

Uwanga na jilinda kutoka mvitisho vya mtandao hivibasi naekanga musa wangu wa kwenda katika mitandao. Siachangi sana mtandao iende na muda wangu mwingi sana. Naendanga kwa mtandao wakati mdogo sana labda nikiangalia habari fulani ama ujumbe fulani ambao ni wamaana sana. Hivo ndivo huwangana nijiepukanga na vitisho vya mitandao kwa sababu naendanga tu mara moja ama mara mbili kwa siku kuangalia ujumbe fulani ama habari fulani ambayo niya maana sana.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni ujuzi wakimitandao. Ili ujuzi huo nauhitaji kwa sababu kazi ya mitandao sa zingine inakuanga ngumu sana kulingana na teknolojia ya kisasa. Mitandao ina mambo mengi na mtu anafaa ajiepushe na vitisho vya mitandao vya aina yoyote ile. Kwa sababu unaweza kuwa unaenda unaposti picha zako katika mitandao lakini unazipata picha zako sehemu zingine ambazo hazijulikani hasa ujumbe wangu ninaohitaji ujuzi ninayohitaji kuiumarisha ni ujuzi wakimitandao na kitendo kiteknolojia ya kisasa.